Nasomea habari mtandaoni kwenye tovuti, na programu za habari zinazojulikana, pamoja na mitandao ya kijamii, inayoshiriki taarifa za sasa. Mara nyingi mimi hutumia simu yangu kusoma makala, kuangalia vichwa vya habari, na kufuatulia matukio ya kitaifa na kimataifa.

Ninapendelea chakula chenye ladha tamu na kidogo chenye viungo vya asili. Napenda vyakula vilivyo na mchanganyiko wa ladha ya kiasili kama vitamu vya mboga, nyama na baadhi ya viungo vinavyo ongeza harufu nzuri. Chakula chenye ladha hunipa furaha, hunifanya nijisikie kuridhika na hunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za siku.